Wakati wa msongo wa kazi huwa, mimi hufanya nini? Mimi bila shaka huwa na kikombe ambacho kina sharubati. Naitiremsha pole pole. Alafu pia nasoma. Baadhi ya aya kwenye riwaya ili kujituliza. Hasaa zile riwaya ambazo zinahusu maadili. Katika jamii na vile vile pia naweza kucheza michezo ya elektroniki. Ama zile zinaitwa video katika simu na kuhakikisha kuwa akili yangu ima.

Na chakula ambacho nakipenda kula jioni ni sima. Sima iwe pamoja na samaki ambayo imeandamana na kachumbari. Chakula ninachokipenda kukila jioni ni sima. Pamoja na samaki ambayo imeandaliwa na kupikwa pamoja na kachumbari. Chakula hiki nakipenda sana kwa maana huwa kinanipa nguvu. Na kinanishikilia hadi siku ambayo itakayofwata.